Michezo ninayapenda kucheza ni kayak kwa sababu unanipa msisimko wa kipekee na changamoto ya mwili mzima. Mchezo huu unahitaji nguvu, umakini na ujasiri wa kukabiliana na maji. Jambo linalofanya kila kipindi cha kucheza kuwa cha kufurahisha. Ningependa kujifunza mbinu sahihi za kudhibiti mashua, kushirikiana na wenzangu na kuhakikisha usalama wakati wa michezo hii. Pia, kujaribu kayak kunanisaidia kupumzika, kuimarisha misuli na kujifunza ustadi mpya wa nje. Hii pia itakuwa fursa nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki, kuunda kumbukumbu nzuri na mshikamano wa kijamii, kwa jumla. Kujaribu mchezo huu kunanipa furaha, afya na uzoefu wa maisha ya kipekee.

Ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini itahitaji kujizoesha na kuwa na shughuli mbadala. Mawazo za kuamka bila simu, bila muziki, bila mitandao na hata bila televisheni, yanaweza kuleta hisia za upweke au ukimya mwingi kuliko wa kawaida. Hata hivyo, naamini siku kama hiyo inaweza kuwa na uzuri wake, ningeitumia kusoma kitabu, kutembea nje au kuzungumza na watu wa ana kwa ana bila usumbufu wa arifa na ujumbe. Pia ningetumia muda huo kutafakari, kupanga malengo na kupumzisha akili kutokana na msongamano wa taarifa mtandaoni. Ingawa teknolojia ni muhimu katika maisha ya kisasa, siku moja bila matumizi yake inaweza kuwa nafasi nzuri ya kupumua na kujikumbusha furaha za maisha rahisi.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya kuhusu wachezaji. Mbinu na jinsi mchezo unavyoendeshwa. Kwa mfano, napotazama mpira wa miguu hunivutia kuona uongozi wa timu mawasiliano ya wachezaji na jinsi wanavyoungana kufikia ushindi. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo hupenda kucheza michezo midogo kama kutembea haraka au kukimbia ili kujiweka na afya njema. Kutazama michezo hunipa utulivu na furaha, hasaa ninapokuwa na marafiki au familia kwani tunashangilia na kujadili tukiwa moja kwa moja. Ninahisi msisimko na hamasa kila ninapofuatilia mchezo mkali, na wakati mwingine hutamani niwe uwanjani kushuhudia kila kitu kwa macho yangu. Kwangu, kutazama michezo ni burudani safi na njia ya kupumzisha akili.